Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kandanda. Napenda kandanda kwa sababu ni mchezo unaohitaji nguvu, kasi na ushirikiano wa timu. Pia, hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili, kujenga afya njema na kukuza urafiki na watu wengine. Kucheza kandanda, hunipa furaha na hunifanya nijisikie mwenye motisha.

Vitu ambavyo, napenda kununua zaidi ni vifaa vya kielektroniki. Hivi vifaa ni kama vile simu ya mkononi, kompyuta, vidonge, tablets, vifaa vya sauti, kwa mfano, headphones, ama earbuds, ama speaker za bluetooth. Pia, ninapenda kununua vifaa vya mchezo kama vile keyboard, mouse ya mchezo, pia smartwatch na vifaa vya kamera.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi ishi bila ni simu, simu ya mkononi. Hiki ni kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi ishi nacho kwa sababu kinafaida nyingi sana. Kwanza ni mawasiliano naweza kupiga simu, kutuma ujumbe na kutumia whatsapp au mitandao hivo bila simu siwezi wasiliana. Pili, burudani. Naweza kutazama video, kusikiliza muziki au kufanya michezo pale kwenye simu yangu ya mkono. Bila simu, siwezi jiburudisha. Tatu, ni elimu na kazi, kutuma barua pepe, kufungua nyaraka, matumizi ya apps na kazi au masomo. Nne, ni habari na utafutaji. Kupata habari mpya na kutafuta taarifa mtandaoni huwezeshwa na simu, ramani na usafiri, kupata njia bora za kusafiri kwa kutumia GPS, malipo ya kielektroniki, kutumia huduma kama Mpesa au banking, bila simu ya mkono huwezi fanya huduma kama ya Mpesa au banking.

Napenda kucheza mchezo wa monopoli, mchezo huu hunifuraisha kwa sababu unanifanya niitumie akili katika kupanga mikakati, kusimamia fedha na kufanya maamuzi. Pia hunipa nafasi ya kushirikiana na marafiki au familia, kujifunza kuhusu biashara na kujenga uhusiano mzuri wakati wa burudani.

Nafanya kazi vizuri zaidi mchana hasa wakati wa asubui. Wakati huu akili yangu hua tulivu na makini. Ninanguvu nyingi na naweza kuelewa mambo haraka. Asubui hunisaidia kupanga kazi za siku, kufanya maamuzi mazuri na kumaliza majukumu muhimu kwa ufanisi zaidi.

Napendelea kitanda kizuri kwa sababu hunipa faraja ya juu na afya bora ya mwili. Kitanda kizuri husaidia mgongo kuwa katika mkao sahihi, upunguza maumivu ya mwili na huboresha ubora wa usingizi. Usingizi mzuri ufanya niwe na akili tulivu, nguvu zaidi na ufanisi kazini. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha hali yangu ya afya kwa ujumla.

Wikendi zangu mara nyingi huzingatia usafi wa nyumba. Jumamosi au jumapili hutumia muda kusafisha vyumba kupangilia vitu kufua nguo na kuhakikisha mazingira ya nyumbani yako safi na nadhifu. Sipendi kwenda mbali sana napendelea kubaki nyumbani nikifanya usafi huku nikisikiliza mziki au redio ili kazi iwe ya kufurahisha. Shughuli hii imekua desturi yangu kwa sababu hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie vizuri kwanza wiki mpya nikiwa katika mazingira safi. Baada ya usafi, mimi hupumzika kidogo ili kurejesha nguvu.

Ndiyo, nimewai kufuga paka. Kufuga paka kunanifurahisha sana kwa sababu ni mnyama wa nyumbani anayependwa, mcheshi na anayependa kucheza. Napenda kumpa chakula, kumchezea na kumtazama akipumzika au akicheza kwa ucheshi wake kwa asili. Paka pia hunisaidia kupunguza upweke na hunifanya nijiskie furaha nyumbani. Paka pia husaidia kwa kufukuza panya.

Napenda mziki wa aina tofauti kulingana na hali. Wakati wa kupumzika, napenda kusikiza rege kwa sababu unaleta utulivu na ujumbe mzuri wa maisha. Niki hitaji nguvu au motisha, ninasikiza pop au bongo ingekua ju nichagua nzuri kwa sababu ya midundo na maneno ya nayovutia. Pia hua nafurahia classical music hasa nikisoma au kufikiria kwa sababu husaidia akili kua tulivu. Kwa zote ninazo penda sana ni pop. Waimbaji marufu wa pop music ni kavile Beyoncé, Justin Bieber, Taylor Swift na pia Billie Eilish. Na wakati ambao nasikiza miziki yao ni wakati ambapo ninahitaji nguvu au motisha. Ningekua na kumbukumbu ya muimbaji ninaependa zaidi ni mtu kama Beyoncé. Mtu anayetoa ujumbe wa matumaini na mapenzi kupitia nyimbo zake. Nasikiliza mziki wake asubuhi ili kuanza siku vizuri, jioni ili kupumzika na wakati pia wakusafiri na penda kusikiza mziki zake.

Harufu nayopenda ni ya marashi ya deep red. Harufu hii inaonekana kuwa ya kipeke na yenye mvuto wa kisasa. Inaweza kuwa na manukato yenye mchanganyiko wa kina, labda mchanganyiko wa fruti na udi. Au manukato yenye nguvu lakini uchangamfu. Inafaa kwa mtu anayependa kujusikia tofauti, kuvutia na uchangamfu. Pia huwacha alama nzuri nyuma. Harufu kama hii naweza kua ya kudumu sana. Hivyo kila mara ninapo iweka ninabaki nikivutia hisia za kila mtu karibu nami.

Ndiyo, nimewai kulima. Napenda kilimo kwani ndiko tunapopata chakula chetu chakila siku. Kinawezesha watu kuishi kwa afya na nguvu pia kikichangia uchumi wa taifa kwa kutoa ajira na bidha za kuuza. Zaidi ya hapo, kilimo ni daraja la kunganisha binadamu na asili likitufundisha uvumilivu, kazi kwa bidii na heshima kwa ardhi tunayoishi. Bila kilimo, maisha yetu yangekua mangumu sana na dunia ingekua na upungufu mkubwa wa chakula na rasilimali muhimu.

Mazoezi ambayo mimi hufanya kila siku ni kama vile kukimbia na pia kuenda gym. Kila siku mimi hujitahidi kufanya mazoezi ilikuimarisha afya ya mwili na akili. Mara nyingi nafanya mazoezi ya kukimbia au kutembea kwa kasi asubuhi hasaa kabla ya kuanza shughuli za siku. Wakati mwingine pia nafanya mazoezi ya mwili kama push-ups, sit-ups na stretching nikiwa nyumbani na huenda gym mara chache kwa wiki. Kwa kawaida nafanya mazoezi mara tatu hadi tano kwa wiki kulingana na muda nilio nao. Wakati ni nao upenda zaidi kufanya mazoezi ni asubuhi kwa sababu hunipa nguvu na kunifanya nijisike tayari kwa siku. Baada ya mazoezi na hisi mwenye furaha, mwenye nguvu na mwenye utulivu. Na pia hii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya yangu kwa ujumla.

Zoeya zuri nililo jenga ni kufanya kazi. Si kufanya kazi tu bali kuifanya kwa bidii. Hii ni zoeya bora kwa sababu inakuza uwajibikaji na nidhamu yangu binafsi, inanisaidia kukamilisha malengo na kuongeza ufanisi, inapunguza kupoteza muda na kujenga mtindo mzuri wa maisha, na pia huongeza kujiamini. Kwani ninapoona kwenye kazi zangu ninajiona mshindi.

Huwa ni nashugulikia wateja kwanjia kadhaa. Ikiwemo kuakaribisha kwa tabasamu. Wakati wateja wananiona nikiwa na tabasamu, inaunda hali ya kirafiki na ya kuaminiana. Tabasamu ndogo inaweza kufanya tofauti kubwa. Pili ni kusikiliza kwa makini. Hwa ni nasikiza kile mteja anachosema bila kumkatiza. Wakati ninapomuonyesha kwa na mskiliza, mteja anahisi kuthaminiwa. Tatu ni kujibu kwa heshima na kwa urahisi. Mimi hutumia lugha raisi na ya heshima hata kama mteja anashida niwe na utulivu na nisingie kwenye sintofahamu. Nne ni kutuwa msahada au fumbuzi wa haraka. Wateja wanadhamini suluhisho la haraka. Ikiwa siwezi tatua tatizo hilo maramoja na ileza hatua nitakazo chukua. Tano ni kufanya mawasiliano ya kirafiki lakini kita alamu. Ninajaribu kuwa karibu lakini pia ninawaonyesha ujuzi wangu. Kwa mfano ninailewa tatizo lako na nitahakikisha tutapata suluhisho la haraka. Sita ni kushukuru na kutuwa habari ya ziada. Mwisho wa mazungumzo ni na shukuru mteja kwa muda wake. Na ikiwa inawezekana na toa kituki dogo cha ziada au ushauri wabure. Hii huunda kumbukumbu nzuri kwa mteja.

Nina baadhi za nguvu kazini. Kwanza ni uzuefu wa kushughulikia wateja. Mimi huonyesha ninajua jinsi ya kusikiliza, kuelewa matatizo na kutoa suluisho kwa wateja moja kwa moja. Hii ni nguvu kubwa kwa sababu inaunda aminifu na kuridhika kwa wateja. Pili ni kuzuea kufanya kazi. Mimi hujenga uzuefu wa kufanya kazi kwa nidhamu. Hali inayonisaidia kumaliza majukumu kwa wakati na kuongeza ufanisi kazini. Tatu ni uwezo wa kujifunza na kuboresha. Mimi hutaka kuboresha mbinu zangu kama kushughulikia wateja na kuendesha mitandao ya kijamii. Hii ni ishara ya mtu mwenye nguvu ya kujiboresha kazini. Nne ni uwezo wa mawasiliano. Kwongea na wateja kwa heshima, kwa urahisi na kwa kirafiki kuna dhibitisha kuwa na uwezo mzuri wa mawasiliano. Tano ni uvumilivu na utulivu. Ni huwa ninaonyesha kuwa ninajua kushughulikia changamoto kwa utulivu. Jambo ambalo husaidia kwenye kazi yenye msongo wa mawazo au wateja wenye shida.

Huwa nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa njia kadhaa. Kwanza ni kuweka mawasiliano wazi. Mimi huonyesha wazi malengo, wajibu na matarajio yangu kwa team. Na pia kusikiliza wenzangu ili kuelewa mawazo yao. Pili ni kukua mchangiaji wa kweli. Huwa ni nachangia maarifa, suluhisho na msaada bila kusubiri kuambiwa. Na pia nikishirikiana ili kufanikisha lengo la pamoja, si tu malengo yangu binafsi. Tatu ni kuheshimu mitazamo tofauti. Kila mtu ana mtazamo wake na nguvu zake, huwa sikati tamaa au kudharau mawazo ya mwenzangu, hata kama hayako sawa na yangu. Nne ni kutatua migogoro kwa utulivu. Migogoro ni kawaida lakini ishugulikiwe kwa utulivu, kwa heshima na kwa kuzingatia suluhisho la pamoja. Tano ni kujenga uaminifu. Wenzangu lazima wawe na uhakika kuwa ninaweza kutimiza ahadi zangu. Na pia kwa kufanya kazi kwa uwazi na kuonyesha kuwa ninaegemea timu sio kwa masilahi binafsi peke. Sita ni kutoa na kupokea maoni. Ninatoa maoni kwa njia ya kujenga, si kukosoa. Pia kwa kupokea maoni kwa unyenyekevu na niyatumie kuboresha kazi yangu.

Napenda kudumisha usafi, hivyo mimi hufua nguo maratatu kila wiki. Hii inanisaidia kuwa nanguo usafi kila wakati, kuondoa uchafu na harufu mbaya na kufanya nyumba yangu iwe nadhifu. Kupanga kufua maratatu kwa wiki, kuna nifanya nipate mpangilio mzuri na kuna nipa amani ya akili.

Mimi hufanya baadhi ya vitu ninapokuwa na msongo kazini. Kwanza ni kupumzika kidogo. Mimi huchukua mapumziko madogo ya dakika tano hadi kumi ili kupumua na kutuliza akili. Vuta, pumzi ndefu na ninatuliza mwili wangu. Pili, ni kupanga kazi zangu. Naandika orodha ya kazi ninazohitaji kufanya. Nikiweka vipaumbele kwenye kazi muhimu zaidi kisha naendelea na nyingine. Tatu ni kutafuta msaada. Ikiwa nina changamoto, ninauliza wenzangu au wasimamizi msaada. Kushirikiana kuna kupunguza mzigo na kuongeza ufanisi. Nne ni kuwa na mtazamo chanya. Ninatambua kwamba msongo ni sehemu ya kazi na inaweza kudhibiti jinsi ninavokabiliana nayo.

Mimi napenda kusikiza mziki wa pop kila mara. Midundo yake rahisi na maneno ya kuvutia hunifanya ni jisikie furaha na kuhamasika. Mziki huu nifanya ni pumzike bada ya siku ndefu na mara nyingi huniacha ni kicheka au kuimba pamoja nikiwa peke angu. Popi ni marafiki wangu wa kila siku wa mziki. Ina waimbaji kama vile Beyoncé, Chris Brown na pia Billie Eilish na Taylor Swift.

Ndiyo, ninapenda kuendesha baiskeli kama mtindo wa kufanya mazoezi yangu ya kila siku. Hii ni kuwa inaboresha afya ya mwili na umelegu wa moyo, uchangia kupumzika akili na kupunguza msongo na niburudani na njia nzuri ya kuona mazingira mapya.

Nikiwa kazini, naweza pumzika kidogo katika kiti changu na kufunga macho kwa sekunde chache ili kupunguza uchovu wa macho. Pia naweza fanya stretching ya haraka natoka kwenye kiti naenda kidogo natazama kwa mwinuko naondoa mabega na shingo. Hii husaidia kuondoa msongamano wa misuli kutoka na kukaa kwa muda mrefu. Pia naweza sikiliza mziki naopenda. Pop au muziki wa kupumzika unaweza kunisaidia kurahisisha akili na hii pia hupunguza stress na kuongeza mood chanya. Pia naweza kunywa maji au chai kukunywa kikombe kidogo kunanipa nishati na kuamka kiakili. Pia naweza chagua akili yangu kidogo natazama dirisha naangalia vitu vinavyo zunguka au napiga mazungumzo mafupi na wenzangu. Hii husaidia kupunguza msongo wa kazi na kurudisha fokasi yangu.

Ndio, mimi hutumia teknolojia ya sauti. Hii ni kaa kwa njia kama vile kusikiliza muziki kupitia headphones au speaker, kuandika kwa kutumia saamri za sauti, kuhusika kwenye mazungumzo ya simu au simu za mkononi, na kutumia apps za podcast au audiobooks. Teknolojia ya sauti ni nzuri kwa sababu inahifadhi muda, inaongeza urahisi wa kufanya kazi na inaweza kua burudani pia.

Ndiyo, mimi napenda mvua. Mvua inaweza kuwa inayopomzisha akili na kuondua stress. Hunipatia hali utulivu na wakati mzuri wa kufikiria au kusoma. Pia, inakuwa ni burudani hasa ninapopata kuangalia au kukimbia mvua kidogo bila wasiwasi.

Navyolea nywele zangu kila siku. Hii husaidia kudumisha afya ya nywele na kuondoa uharibifu. Inanipa mwonekano safi na wenye mtindo wa kila siku. Pia huonyesha kuwa nina nidhamu na utunzaji binafsi jambo muhimu kwa mwonekano wakujiamini.

Kwanza ni kwa kufafanua lengo la mradi. Pili ni kufanya utafiti wa awali. Kufahamu mahitaji ya mradi na changamoto zinazoweza kujitokeza na kuangalia wenzangu, soko au rasilimali nazohitaji. Tatu ni kuandika mpango wa kazi. Kugawanya mradi katika hatua ndogo ili iwe rahisi kusimamia na kueleza majukumu muda na kila hatua na rasilimali zinazohitajika nne ni kutambua rasilimali, ni kuwacha orodha ya vitu, watu na teknolojia ninazohitaji na kuhakikisha kila kitu kinapatikana kabla ya kuanza. Tano ni kuanza hatua ndogo, kuchukua hatua ya kuanza mara moja hata kama ni ndogo, uanzaji mdogo hutoa motisha na kuonyesha maendeleo. Sita ni kufuata maendeleo. Kuangalia mara kwa mara kama mradi unakwenda sawasawa na mpango na kurekebisha hatua ninapokutana na changamoto. Saba na ya mwisho ni kuwasiliana na washirika. Ikiwa kuna timu ninahakikisha kila mtu anajua majukumu yake na kuwasiliana mara kwa mara ili mradi usiingie matatizo.

Kwanza ni kumshauri kuwa mkaribu na mchangamfu. Mshauri awapokee kwa tabasamu na heshima wateja wake. Hii inasaidia mtu huyo kuhisi amekaribishwa na kuondoa hofu ya mwanzo. Pili ni kumfamisha taratibu na matarajio. Nimuelezee kazi kwa wazi na hatua zinazohitajika na kuonyesha ni nini kinachotarajiwa na muda wa kufanikisha majukumu. Tatu, anafaa azingatie mafunzo ya vitendo. Nimfunze kuwa hatua kwa hatua, sio kwa mwelezo tu.

Ili kuwatia moyo wenzangu, mimi kwanza hutumia maneno chanya, kusema vitu kama umefanya vizuri kazini au endelea unaweza kufanikisha zaidi. Pili ni kuwasikiliza kwa makini. Wenzangu wanapo sema changamoto zao ninawasikiliza kwa makini. Hii inaonyesha kuwa ninajali naninaelewa hisia zao. Tatu, nikuwashirikisha hao wenzangu. N waomba wenzangu maoni au suluhisho kwenye kazi. Na hiyo huonyesha kuwa ninawaheshimu na ninawadhaminia katika mchango wao. Nne, ni kutoa msaada pale panapohitajika. Ikiwa mtu ana tatizo au mzigo, ninatoa msaada kwa kazi au mawazo. Wenzangu wanapojua hawako peke yao, wanahisi kuhamasika. Tano, ni kusherekea mafanikio. Tukio dogo kama kusherekea kazi ilio kamilika au mafanikio madogo, huongeza moyo wa kila mtu. Sita, ni kuonyesha mfano mzuri. Mimi hufanya kazi kwa bidii na kwa furaha. Wenzangu wanapo ona mfano mzuri, huwa wanahamasika kuiga mtindo huo.

Katika maisha yangu ya kila siku, mimi husafiri kwa kutumia matatu. Matatu inauzuri huu. Ni rahisi na haraka, unaweza kupata matatu karibu na kila kona. Inagharama ya wastani, mara nyingi ni nafuu zaidi kuliko usafiri wa taksi. Pia, inansaidia kuunganishwa. Unaweza kufika karibu na sehemu nyingi za mjini. Hata hivyo, matatu huwa na ubaya wake. Kwa kuwa, unaweza kuchanganyikiwa na msongamano wakati wa rush hour, matatu huwa na watu wengi. Pili, kutokua na muda thabiti, huwezi kutegemea kuwa matatu yatakufikia kwa wakati sahihi kila siku. Na tatu, uchovu na kelele. Msongamano, honi na magari mengine, mara nyingi hufanya safari kuwa chungu kidogo.

Ndiyo, mimi kuna kitu cha thamani ninacho hifadhi. Nina saa ya dhahabu nilio zawadiwa na rafiki yangu. Sa hii ina thamani kubwa kwangu, si kwa sababu ya dhahabu pekee, bali kwa sababu inawakilisha urafiki, upendo na kumbu kumbu nzuri. Kila ni napo ivaa au kuiangalia hunikumbusha umuhimu wa marafiki wakweli maishani.

Naam, somo la sayansi ambalo napenda ni somo la kemia. Kemia inaniwezesha kuelewa jinsi vitu vinavyofanya kazi kwenye dunia ya kila siku, huchangia ufahamu wa majaribio, changamoto na matokeo, na pia hupunguza hofu ya sayansi na kuonyesha mazingira ya kushangaza ya vitu vyote vinavyounganishwa.

Rangi ambayo naipenda zaidi ni rangi ya samawati. Inayojulikana kwa watu wengi kama bluu. Rangi hii hunikumbusha urafiki wetu mimi na rafiki yangu kwa sababu amewahi kunizawadi zawadi ya rangi hiyo. Kitu ambacho namiliki cha rangi ya samawati ni nguo na pia chumba changu kimepakwa rangi ya samawati. Rangi hii inanifanya nihisi vizuri, na mara mingi nimeona rangi hii kwa mawingu. Na pia baharini ninapoogelea.

Ndiyo, mimi hupenda kuoga kwa maji moto. Hii ni kwa kuwa, utatoa uchovu wa mwili, maji moto husaidia kupumzika misuli na kuondoa uchovu wa mwili baada ya siku ndefu. Pia, husaidia mtiririko wa damu. Kuoga kwa maji moto, huchangia afya ya moyo na kuondoa wa msongamano wa damu kwenye sehemu fulani za mwili. Pia, husaidia kuondoa wa baridi na hofu. Majimoto hufanya mwili ujisikie joto na raha hasa wakati wa baridi. Pia majimoto huweka ngozi safi na laini. Kuoga kwa maji moto kwa kiasi husaidia kufungua pose na kuondoa uchafu kwa urahisi. Mwisho maji moto hutupa utulivu wa akili. Kuoga kuna punguza msongo wa mawazo na kukufanya ujisikie mtulivu.

Kwa kawaida, mimi hulala muda wa saa nane. Hii hunisaidia kupata usingizi wa kutosha, ambao ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Pia, husaidia kuimarisha kumbukumbu na ufahamu. Na pia, inachangia kudumisha nishati kwa siku nzima, kufanya kazi kwa ufanisi na kushugulikia changamoto.

Kabla ya kulala, mimi huoga na kujitunza binafsi. Huoga kwa majimoto ili kusaidia misuli kupumzika na mwili kujianda kwa usingizi na pinga nywele na safisha uso na pia nasafisha meno. Pia ni naandika na kupanga kesho. Naandika kazi muhimu za kesho na au mawazo ya nayo nizunguka. Hii usaidia akili kupumzika bila kufikiria sana usiku. Pia mimi husikiliza muziki utulivu, kusikiliza popo au muziki unaupendeza husaidia akili kutulia. Na pia mimi husoma kidogo, mimi husoma kitabu au magazeti kama Daily Nation au Standard kwa dakika chache. Hii inaweza kua burudani na kupunguza msongo wa mawazo. Mimi hupumzika na kutulia na pumzika akili kutoka kwa kazi au maswala ya siku na kufanya pumuzi ndefu au tafakari kwa dakika chache kabla ya kulala.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia chanya kwani maoni yao yanaweza kubadilisha maisha yangu. Kwanza, mimi husikiliza kwa makini nasikiliza maoni yote kabla ya kutoa jibu na nisikate tamaa au kumkatiza mtu anapotoa maoni yake. Pili, ni nisichukuwe kibinafsi. Fikiria maoni kama njia ya kujifunza, si kama shambulio. Hii inanisaidia kuboresha kazi au mtazamo wangu bila hisia hasi. Tatu, nikufikiria yaliyosema. Ninatambua ni nini kinaweza kusaidia kuboresha kazi au tabia yangu na ninachukua hatua kulingana na maoni yenye manufaa. Nne ni kushukuru kwa maoni, huwa namwambia mtu asante kwa maoni yako, nitayazingatia, hii inaonyesha heshima na unyenyekevu, na tano na mwisho ni kuuliza kwa uangalifu, ikiwa maoni hayako wazi, uliza maswali ya kuelewa zaidi, hii husaidia maoni kuwa yenye manufaa zaidi na kuepuka mkanganyiko.

Lugha ninge taka kujifunza ni lugha ya kichina. Hii ni kwa sababu lugha hii ni yenye historia ndefu na utamaduni wa kipekee. Kujifunza lugha hii kunaniwezesha kuwasiliana na watu wa kichina na kufungua milango ya kazi na pia masomo. Pia husaidia kueleza akili kumbukumbu na ujuzi wa lugha kwa ujumla.

Kwanza kabisa, ninaposhughulikia kazi ya dharura mi huthibitisha hali haraka. Ninaangalia haraka ni dharura ya aina gani na kiwango chake. Nafanya tathmini ya haraka kabla ya kuchukua hatua yoyote. Pili, mimi hukaa mtulivu. Msongo unaweza kufanya maamuzi kuwa mabaya. Napumzika pumzi chache na nishughulikie tatizo kwa utulivu. Tatu, mimi huchukua hatua za haraka na sahihi. Nafanya kile kinachohitajika mara moja, lakini ninahakikisha si hatari au kioo cha maamuzi yasiyosahihi. Nne, ni kutumia rasilimali zinazopatikana. Ikiwa kuna watu au vifaa vinavyoweza kusaidia wahusishe mara moja, nisijaribu kufanya kila kitu peke yangu kama haiwezikani. Tano ni kuwasiliana kwa uwazi, namwambia mwenzangu au watu waliohusika hali iliopo, naweka taarifa sahihi ili kila mtu ajuwe kinachofanyika. Sita ni kuangalia matokeo na marekebisho, baada ya kushughulikia dharura natafakari kile kilichofanyika na jinsi ya kuboresha hatua za baadaye.

Ndio, ninapenda kucheza michezo ya video na pia unaonekana kutumia TikTok. Hii inawezeshwa kuwa michezo ya video huongoza mbinu ya kufikiria kimkakati na ufahamu wa haraka pia ni burudani na inaweza kusaidia kupumzika na kupunguza stress. Kutumia TikTok pamoja kunawezesha kuona trendi, video za burudani na kupata mafunzo madogo kwa njia ya video.

Napendelea mwanga wa kati. Hii kwa sababu hauna macho kuchoka haraka mwanga wakati husaidia macho yangu kutokua na uchovu. Pia hutoa usawa, hauzidi au kupungua. Unasaidia kuona vizuri, bila kunaswa au kuingiliwa na vivuli. Pia hutua hali tulivu ya kazi. Inaniwezesha kuwa makini na kazi bila usumbufu wa mwanga mkali au daifu.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Kujifunza historia hunisaidia kuelewa asili ya jamii tamaduni na matukio yalio unda dunia ya leo. Pia hunipa marifa ya kujifunza kutokana na makosa na mafanikio ya watu ya zamani. Jambo linalonisaidia kufanya mamuzi bora katika maisha ya sasa na ya badae. Historia hunipanua fikra na kunifanya kuthamini zaidi urithi na utambulisho wangu.

Mimi hupenda shati kwa kuwa ina muonekano wa kitaalum. Shati linaonekana rasmi na la heshima na ni bora kwa ofisi, mikutano au tukio la kibiashara. Pia naipenda kwa uwezo wa kubadilika. Shati linaweza kuvaa suti au pia bleza au suareti za casual. Unaweza kulivaa katika hafla mbalimbali kama vile kazi, sherehe au hata casual, siku ya likizo. Pia naipenda kwa sababu ina ustahimilivu wa mitindo. Shati linakaa vizuri kwa muda mrefu ikiwa limechaguliwa kwa nyenzo bora. Pia naipenda kwa hali ya hewa ya urahisi. Shati linaweza kuwa na mikono mirefu au mifupi rangi tofauti na nyenzo zinazofaa kwa hali ya joto au baridi. Pia ninapenda shati kwa kujitambua binafsi. Kuchagua shati linaloonyesha macho ya mitindo kujali monekano na mara nyingi hujali heshima binafsi.

Mimi napenda aina ya wanyama, wanyama pori. Wanyama pori naweza kutazama na kusoma kuhusu wanyama pori, kunafungua pia ulimwengu wa ajabu na wakufurahisha. Kupitia wanyama pori, mara nyingi wanaonyesha uhuru, nguvu na ustahimilivu, jambo ambalo linavutia. Na pia kupitia wanyama pori ninadhamani ya maisha ya pori na uhusiano wa binadamu na mazingira. Na pia kupenda kujua tabia za wanyama, jinsi wanavyoshirikiana na mazingira yao inajulikana kwa kupitia wanyama wa porini.